Natumia muda mwingi katika muda wangu wa mtandao hii ni kwa kuwa naweza kufanya matukio na kuweza kutafuta mambo mapya yanayoweza kutokea, hii huweza kunisaidia kuweza kuelewa mambo mengi ya kidunia na mambo yanayoendelea na kunipa uwiano sana na mambo yanayoendelea kwa nchi ambayo ni na pia dunia nzima. Wakati ambao naeza kuutumia katika kukaa katika intaneti. Ni wakati mrefu sana kulinganisha na wakati ambao naeza kufanya jambo lingine lolote hii ni baada ya kufanya kazi yangu naeza kuenda katika intaneti na kuweza kuchambua na kutafuta vitu za za mbazo zitaweza kunifanya kuweza kupata fikra zingine, kupata elimu, na pia kuni kunipa mchanga mwingine na mwono mwingine wa maisha. Hii, ni njia ingine ambao huweza kunifanya, nieze kukaa sana katika mtandao. Mtandao pia hua ni njia ingine ya kuweza kufanya kukutoa fikra mingi, kuweza kuondolea msongo wa mawazo. Na hivyo mi hukaa kama masaa kumi na mbili kwa siku ambayo naeza kukaa ndani ya simu au katika mtandao.